Ndiyo naweza kusema napenda kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa mtazamo wa kujifunza na kuelewa zaidi si wa kubishana. Siasa ni sehemu muhimu ya jamii kwa sababu huadhiri maisha ya kila siku ya watu. Kwanza uchumi, elimu, hadi huduma za kijamii. Kuzungumza kuhusu siasa, kunanisaidia kuelewa mitazamo tofauti kwa sababu zinazofanya watu wawe na maoni mbalimbali. Mapenda zaidi mazungumzo ya siasa yanaolenga sera, maendeleo na suluhisho yela changamoto zinazowakabili wanainchi. Baada ya kushabikia mtu au chama bila hoja, hupendelea kule kuelewa mipango maamuzi na adhari yake kwa jamii na ujumla. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo mpana na wa haki zaidi. Hata hivyo kuwa makini sana namna ya kuzungumza kuhusu siasa. Hasa nikizungumza na watu wenye mitazamo tofauti naamini heshima na kusikiliza ni muhimu. Kwa sababu kila mtu ana haki ya maoni yake. Mazungumzo ya siasa yasipokuwa ya heshima yanaweza kuleta mgawanyiko isio ya lazima. Pia ninaona siasa kama fursa ya kujifunza historia na muelekeo wa taifa au dunia. Kwa ujumla kupitia siasa, mtu anaweza kuelewa kwa nini mambo yako namna yalivyo na nini kinaweza kufanya ili kuboresha hali iliopo. Hii hunijenga kiakili na kinanifanya niwe raia mwenye ufahamu zaidi. Kwa ujumla, napenda kuzungumza kuhusu siasa, pale ambapo lengo ni maarifa, mjadala wa kujenga na kutafuta njia bora za maendeleo. Sitamani mazungumzo ya chuki au lawama, bali yanayochochea fikra, mshikamano na matumaini ya kesho ilio bora.